Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole natumia mfumo wa usalama wa vidole ku washa simu yangu kutumia kutoa pesa kuitumia kama nambari yangu ya siri ya kutoa pesa natumia mfuma wa usalama wa vidole pia kuficha mazungumzo yangu na marafiki yangu.